Naam, asante sana kwa hii swali. Naweza sema tu, hii ni swali nzuri. Inafanya nafikiria vyema na namna ambavyo labda. Maisha yangu pia imeweza kukua na kutokana na kazi. Ama maisha ya kikazi na maisha ya masomo pia. Sasa pia nawezaongeza na kusema. Naweza sema kwamba mimi kivyangu niliweza kusomea ile somo la kibiashara. Na hiyo ilikuwa ni hiyo iliweza kunifungua akili kwa mambo mengi. Kwa vitu mingi sana. Na nawezasema kwamba hizo zote yamenichangia kukua mtu nilivyo kwa sasa. Ama yamechangia kukua yamechangia kunifanya kukua mtu wa kuaminika. Ama mtu wa kuaminika ama mtu wa kukuwa tu na kistaarabu zake. Sasa mimi naweza sema kwamba hiyo masomo ya kibiashara iliweza kunipea nafasi nzuri na iliweza kunipea hakikisho kwamba vitu za kidunia ni muhimu pia na pia kuna wakati mwingine wa kujipanga na wakati ambapo labda unafaa uhakikishe kwamba umefuatilia vitu zako vyema. Na wakati ambapo labda pia unafaa ukuwe tu umejua kwamba ni kitu kipi na kipi ni muhimu katika maisha yako. Na ni jinsi gani ambazo unawezatumia pia kukuwa tu na wakati nzuri na wakati ambapo labda maisha yako pia itakuwa shwari. Sasa pia naweza sema kwamba masomo ya kibiashara huwa yanachangia pakubwa ama yanawezafanya. Yanawezafanya mtu aweze kuwa na mafikra mazuri na pia yanawezafanya mtu aweze kuelewa kwamba ni jambo ipi na ipi ambayo ni muhimu katika maisha. Ama ambazo yanaweza kukuwa na maana mazuri. Ama yanaweza changia pakubwa katika sisi kukuwa namna ambavyo tulivyo. Na pia nawezaongezea kwamba unapopata hio nafasi ya kujifunza vitu za kibiashara. Utakuwa tu na wakati mwema, utakuwa na furaha. Na pia utaweza kujilinganisha kwa njia moja au nyingine ili kujilinganisha na watu wenzako kwa njia moja au nyingine ili kujua tu ni mbinu ipi na ipi ambayo anafaa kuishi na kuhakikisha kwamba mambo zako pia zinaenda shwari. Na hizo ndio nawezasema kwamba ni muhimu pia kila mtu kujielewa. Na kuelewa kwamba masomo ya kibiashara inataka muda. Na inafaa kuwa na mahakikisho mazuri kwamba utakuwa na wakati mwema unapokuwa mkubwa ama utakuwa tu na uwezo ya kukamilisha mambo zako na kukamilisha labda yale malengo yako ya kimaisha. Ama hata ya kibiashara wakati moja au nyingine. Sasa pia nawezaongeza na kusema kwamba masomo ni muhimu. Na masomo ambayo yanakusaidia kupata kazi pia ni muhimu. Hizi zote tunafaa tuwe waangalifu na tunafaa tuhakikishe kwamba yanatusaidia kwa njia moja au nyingine kukuwa watu wa maana kwenye jamii. Na kukuwa watu tu ambao labda pia wanawezasahihisha ama kusaidia kuimarisha jamii kwa njia moja au nyingine ili kila mtu aweze kukuwa na wakati mwema sasa mimi huwa nahimiza watu pia waweze kuwa na nafasi nzuri, waweze kukuwa na wakati mzuri ama tu mafikra mazuri ambazo pia wanawezatumia kuhakikisha kwamba masomo yao ama biashara zao zinaenda shwari na zinakuwa ni yale ambazo labda watu wengine pia watafurahia na wataweza kuheshimu kwa sababu bila hizo hakuna jambo ile nzuri ambayo inawezatokea. Sasa pia ni muhimu pia kuishi tu na amani na heshima kwa sababu ni haya mawili ambayo yanachangia pakubwa katika sisi kukuwa na wakati nzuri ama wakati rahisi tunapokaa na watu wenzetu ama marafiki na jamaa pia. Na tunafaa tuwe waangalifu kwa haya yote ili tuhakikishe kwamba tukona wakati mwema. Na hata watoto ambao wanatutegemea pia wawe na wakati mwema. Na wakati nzuri tu na maisha yao sababu hiyo ndio jambo ambayo inafaa. Asante sana.